Tundal angu la kupendeza zaidi ni epo na pia embe Napenda sana maembe kwa sababu yana ladha ya kipekee utamu mwingi na harufu nzuri sana yanapokuwa yameiva vizuri maembe ya hapa nchini kwetu yana ladha ambayo uwezi kuipata popote Pengine na mara nyingi huwa nayafuraiya wakati wa msimu wake vilevile napenda sana maepo kwa sababu ni matunda ambayo ni rahisi kubeba na kula wakati wowote apple lina ladha ya kuburudisha na ni nzuri sana kwa afya ya mwili yangu mara nyingi mimi husema kuwa tunda hili linanipa nguvu za kunifanya nijiskie mchangamfu siku nzima. Mchanganyiko wa maembe na maepo katika mlo wangu hunifanya nifurahie kula matunda kila siku napenda matunda haya kwa sababu yanapatikana kwa urahisi na yana faida nyingi sana mwilini ikiwemo kuimarishi kingi ya mwili na kuleta nuru kwenye ngozi.